Ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu inanifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Husaidia mwili kuwa na afya hunipa muda wa kufikiria nikiwa njiani. Na pia ni njia nzuri wa kufurahia mazingira. Zaidi ya hapo, ni burudani inayo punguza stress na kunifanya nijisikie furaha baada ya safari.

Nafanya mambo haya ili kuongeza uzalishaji wangu, kupanga kazi mapema na weka orodha ya mambo ya kufanya kila siku. Kueka malengo madogo, malengo madogo hunifanya niendele bila kuchoka. Kusimamia muda vizuri nagawa muda kwa kila kazi na kuepuka kupoteza muda. Kupumzika kwa mpangilio, napumzika kidogo ili ubongo ubaki makini kula na kulala vizuri, afya nzuri huongeza uwezo wakufanya kazi. Kujifunza kila siku, kujiongeza maarifa hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi.